Stadi muhimu kwa kazi yangu ya kupika ni jinsi ya kutumia viungo, jinsi ya kuchanganya viungo mbalimbali ili kuleta ladha ya chakula. Kwa mfano, jinsi ya kuweka chumvi kwenye chakula, jinsi ya kuweka mafuta, jinsi ya kuandaa viungo hivyo.

Mimi hupiga picha mara nyingi, hata nikiwa kwa nyumba, nikiwa kwenye chumba changu, mimi hupenda kupiga picha sana, mimi hupiga picha hata nikiwa jikoni, hata nikiwa napika, hata nikiwa natembea kule nje, hata nikiwa kwenye madukakuu, mimi hupenda kupiga picha sana.

Mimi hutumia simu yangu kwa muda mrefu sana naweza kutumia simu kwa masaa mengi hata kwa siku nzima mimi hutumia simu yangu kwa kuenda youtube kwa kutazama video za kupika. Mimi hutumia simu yangu ya kwanza niliitumia kwa muda mchache kisha nikaipoteza. Simu hunisaidia sana wakati wa mazungmzo, nikiwa kazini, hata na marafiki zangu ambao wako nchi za nje. Ninatumia simu na wakati mwingi mimi huzima simu yangu usiku wakati ambao ni wa kulala.